Chakula ninachokipenda sana zaidi ya, ni aina ya mlo ambao unaladha rahisi lakini unaridhisha kama wali wa nazi pamoja na samaki wakukaanga au wakuoka Kinachonivutia zaidi kwenye mlo huo ni namna harufu ya nazi inavyo changanyika na ladha ya samaki hadi kutengeneza mchanganyiko, unaofanya ujisikie kama uko karibu na bahari hata kama upo mba.

Kwa kawaida napenda kutumia muda wangu wa bure kwa mambo ambayo, hunifanya nijisikie huru Nipoko, nipo sawa na nafsi yangu, napata nafasi ya kupumua kutoka kwenye, shuguli za kila siku Mara nyingi napenda kutumia muda huu kufanya vitu vinavyo nipa utulivu wakili kama vile kusikiliza mziki laini au kulingana na hali ya hewa ya siku hiyo.

Kwa dini jambo muhimu kwangu si lazima liwe tamaduni ya utaratibu nevu mbali ni kile kinachogusa moja kwa moja na kunipa mwelekeo wa maisha Kilicho muhimu zaidi ni maadiri na uhusiano wa ndani na mungu ule ambao na ukuongoza kuwa mtu mwema hata bila kushinikizwa na mtu yeyote.

Ninapo kuwa na familia yangu, napenda zaidi kufanya mambo ambayo, yanatu letea ukaribu, kutengeneza kumbu kumbu nzuri na kutupa nafasi ya, kuzungumuza bila haraka. Kama kwa kawaida, tunapenda kukaa pamoja, hata kama ni kwenye sekure tu, tukiongea kuhusu meisha yetu ya kila siku, mipango, changamoto na mambo mandogo madogo yanatufurahisha.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni kile kinachoniweka utulivu na kunipa hisia ya upya bila kuwa na mkazo wowote mara nyingi huwa ni jusi safi ya matunda Hata hasa jusi ya passion au mchanganyiko wa matunda yenye ladha kali lakini ni tamu kwa umbali Napenda jusi hii kwa sababu mara nyingi huleta hisia kutumia kitu asilia kisicho na sukari nyingi kina urefreshini ambao unakufanya ujisikie kama umeanza siku upya hata kama ni jioni.

Mziki ninao upenda zaidi mara nyingi hutegemea hali ya siku Lakini kwa ujumla napendelea mziki mwenye ujumbe, mwenye utulivu na ambao unanifanya nitafakari au nijisikie karibu na hisia zangu Napenda sana nyimbo zenye, midundo laini kama RNB ya kisasa, soul na wakati mwingine Afropop au nyimbo za asili zinazo changanya midundo ya kiafrika na sauti za kisasa.

Kwa upande kusoma maoni mitandaoni huwa na mtazamo wa tathari kidogo lakini bado napenda kufanya hivyo mara kwa mara Napenda kuyasoma kwa sababu ni mara nyingi maoni ya watu huleta mtazamo tofauti ambayo unaweza usifikirie mwenyewe na wakati mwenye wakati mwingini unaweza kujifunza kitu kipya kupata ufafanuzi wa jambo fulani au hata kufurahia ucheshi wa watu wanaojieleza bila sauti.

Napendelea sana suruari. Ingawa hilo hutegemea mazingila na ina ya siku. Suruari inanifanya nijisikie huru zaidi kufanya shuguri mbalimbali bila kuhofia harakati zangu na pia inatoa hisia ya urahisi na utulivu hasa nikijishugurisha na kazi nyingine au ninaposafili. Pia napendelea suruari juu mimi ni mwanaume.

Mazoezi ya mwili napenda kufanya kuyafanya mara kadhaa kwa wiki, lakini si kila siku kwa sababu pia napenda mwili wangu upumzike. Kwa kawaida najaribu kufanya angalau tatu, hadi mara nne kwa wiki na wakati mwingine zaidi ikiwa napata muda na nguvu. Mazoezi yangu huwa mchanganyiko wa shughuli rahisi na kufurahisha kama vile kutembea kwa mwendo, kwa kawaida au kasi kidogo kufanya yoga, kufanya mazoezi ya nguvu nyepesi kama push-up na squats.

Kuhusu kunywa maji, mimi huwa najitahidi kunywa angalau glasi sita kwa siku ambayo ni takriban lita moja na nusu hadi mbili ingawa mara nyingi napendelea kuongeza kidogo ikiwa siku ni ya joto au nikiwa na shughuli mingi za mwili kunywa maji ni jambo muhimu sana kwa afya ya mwili yangu kwa sababu husaidia kudumisha kiwango cha unyevu mwilini husaidia mpumu wa chakula kufanya kazi vizuri na pia kufanya ngozi iwe na.

Yale ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo yanayohusiana na mawasiriano na usimamizi wa wakati Mafunzo haya yamenisaidia kuwelewa jinsi ya kupanga majukumu yangu kwa ufanisi, kushugulikia changamoto bila presha nyingi na kuwasiriano kwa uwazi na wenzangu wa wateja Kwa kweli, kusimamia muda na kupanga kazi vizuri kuna, unapunguza mkanyinga nyiko na uengeza matokeo bora katika kazi.

Napenda kutumia zana za kidijiti zinazo rahisisha maisha yangu na kusaidia kufanya kazi kwa ufanisi Kwanza kabisa simu ya mkononi ni zana muhimu zaidi kwa sababu hutumika kwa mawasiliano ya kila aina kupiga simu, kutumia ujumbe kuangalia taarifa muhimu simu pia ni muhimu kukufuatilia ratiba, kuchukua picha, hata kujufunza na kuburudika kupitia program mbali mbali.

Ninaweza kuwa pale nilipo shuhudia au kushiriki katika kitu, kiricho kiricho ni badirisha kiakili au kihisia Kwa mfano, tukio muhimu kwangu ilikuwa wakati niliweza kushinda changamoto, fulani kubwa shuleni au kazini Jambo ambaro ririnifudisha muhimu wa bidii, subira na kuwamini uwezo wangu kibinafsi.

Wazo langu nzuri ni kujaribu kuanza siku kwa mpangilio ya dhabithi na chanya ili niwe na utulivu na ufanisi wa kufanya kila jambo Ninaweza kupanga muda wangu kizuri kuwanza na kitu kidogo lakini muhimu kisha kusongea atua kwa atua kuelekea malengo yangu ya siku.

Mimi kwa kawaida napenda kufanya hafura ndogo lakini yenye furaha na familia na marafiki wakaribu siku hiyo ni ya kipe kwa kipekee kwangu Kwa sababu napenda kuanza kwa shukrani kwa mungu na familia yangu kwa kunipa maisha na upendo Mara nyingi tunaketi pa moja, tunacheka, kushirikiana na hadithi za furaha au kumbukumbu nzuri lilotokea katika mwaka uliopita.

Kuhusu ukaze ya masomo yangu, napenda kusema kuwa ni sehemu muhimu sana kumaisha yangu kwasababu zinanisadia kutufunza kukuza ujuzi na kujenga nidhamu binafsi. Katika masomo yangu napenda hasa yale anayahusiana na nakuelewa kufikilia kwa kina na kutumia maarifa kwa vitendo. Kwani si tu yananipiga ujuzi ya kitaaluma mbali pia kunisaidia kujieleza kiakili Napenda kupanga muda, wangu vizuri, kusoma kwa makini, kushiriki maswali au majadiliano yanayoongeza ufahamu wangu.

Napenda kucheza michezo ya video kwa kiasi. Hasa ile inayonifurahisha huniletea changamoto kidogo na pia kunisaidia kupumzika baada ya shughuli nzito Napenda michezo ambayo inahitaji mkakati na akili badala ya zile zinazojumuisha nguvu tu. Kwa sababu zinanifundisha kupanga hatua zangu kufanya maamuzi kwa haraka na kushughulikia matatizo kwa ufanisi.

Mimi napendelea kutumia njia salama na zinazo zinazo patikana kwa urahisi kulingana na aina ya data Kwa kawaida data muhimu kama nyaraka nyaraka za kazi, masomo, au kumbukumbu za kibinafsi huwa zinahifadhiwa kielektroniki kwenye kompyuta, laptop au simu ambazo Nimehakikisha zinapaswad au kinga za usalama Hii inanisaidia kuhakikisha data haiwezi kupotea kwa urahisi na inapatikana kwa wakati wote ninapohitaji.

Naam naunapendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali Mwanga wa kati unanifanya nijisikie raha unanisaidia macho yangu kuona vizuri bila kuchoka na pia hutoa mazingira ya utulivu Napenda kutumia mwanga wa kati wakati wa kusoma, kufanya kazi au hata kupumzika nyumbani kwa sababu unanipa hisia ya usawa na faraja.

Napenda zaidi yaliya hewa ya joto kidogo yenye upepo mwafaka. Hali hii ina inanifanya najiskia raha si joto wala si baridi sana na hutowa nafsi mzuri ya kufanya shuguli mbalimbali za ndani na nje bila usumbufu. Napenda hali hii hasa wakati wa kufanya mazoezi, matembezi au hata kusoma.

Napenda zaidi majire ya masika au majire nye joto la wastani Napenda majira haya kwa sababu ya natoa hali ya hewa ya raha Si baridi sana wala joto kali na kuniruhusu kufanya shuguli nyingi Zanje kama matembezi, michezo au hata kupumzika nje bila usubufu Hali ya hewa ya majira haya pia utoanga safi na mwanga mzuri wajua.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa mara kadhaa na kila mara ni uzoefu wa kipekee kwangu Napenda sana kuona kazi ya wasani mbali mbali Kwa ni kila pande za sanaa kina hadithi yake isio zake na mtazamu wakipeke wa kuonyesha maisha au isia Maonyesho ya sanaa yananifudisha jinsi watu wanavyotumia rangi Mundo mbinu na minu mbali mbali kuwasirisha ujumbe au hisia.

Napenda kuchaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na jinsi ninavyokitumia kwa kawaida na panga kuchaji kifaa changu usiku ili ninapoamka asubuhi kiwe tayali kwa matumizi, ya siku nzima, hasa, kwa masiriano, kazi, au burudani Hii ufanya pia nizunguke, bila kuwa na wasiwasi wa betri kuhusu, gafra, wakati kwa kufanya mambo muhimu.

Mara nyingi asubuhi napendelea chakula rahisi chenye lishe. Na kinachonipa nishati ya kuanza siku. Kama kawaida nakula chakula cha kama mayai, chapati, au mkate. Kwa mara nyingine nafanya juisi ya matunda au maziwa. Chakula hiki hunisaidia mwili wangu kuamka vizuri, kutoa nguvu za shughuli za asubuhi, na pia kunifanya nijisikie vizuri lakini kiakili.

Napendelea kutumia mpangilio wa makini na wakina ili kuhakikisha kila siku inakuwa natija na hakuna muda unaopotea. Kwanza napanga majukumu makuu ya wiki nzima. Kutambua ni kazi gani za tharura, ni za muhimu au ni za kawaida. Ina saidia kuepuka msongomano wa majukumu na kunipa mtazamo wazi wa kile ninacho kitakiwa kufanya.

Ningemshauri ya fuatayo kwanza jifunze jifunzeni na ufuhamu na fasi yako vizuri ni muhimu kuwelewa majukumu yako, taratibu za kazi na matarajio ya mwajiri ili kufanya kazi kufanisi Pili kuwa na nidhamu na mpangirio, kuwa mwaminifu kwa muda na majukumu yako kuna jenga imani kwa wenzako na tajiri wako Tatu, jenga ushusiano mzuri na wenzako.

Mji niliyozaliwa ni Nairobi ni hadithi ya mji mwenye mchanganyiko wa historia maendeleo na maisha ya kila siku. Nairobi ni mji mkubwa wa Kenya ikijulikana kama kitovy cha biashara utalii utamaduni wa nchi. Nilipokuwa mdogo nilipenda hasa ma maeneo ya bustani na viwanja vya mchezo ambayo vilinipa nafasi ya kucheza kufanya kufanya marafiki na kujifunza mambo mapya.

Ninamarengo kadhaa muhimu ambayo na nisaidia kukua kitaramu, kitaramu kuwa na ufanisi, na kuchenga kuchangia kwa jamii yangu kampuni. Ninaofanya kazi. Kwanza rengo rangu ni kufanya kazi yangu kwa ubora wa hari ya juu. Ili nina rengor a kujifunza na kuboresha zaidi study zangu.

Napenderea kufanya manunuzi, mahali panapokuwa na urahisi, bidhaa mbalimbali na bei zinazofaa Mara nyingi napenderea kwenye maduka makubwa au soko kuu Kwani yanatoa chaguo kubwa za bidhaa kuanzia vyakula nguo vivaa vya nyumbani, handi vivaa vya vya teknolojia Hivyo naweza kupata kila kitu mahali pamoja, jabo linaroongeza urahisi na kutoa muda.

Anapenda kusumia muda huo kwa wanjia ya kutulivu na burudani zandani Kwa kawaida anapenda kusama vitabu wa ujarinda Kwa ni mvuwa inatua insia utulivu wambayo ufanya kusama kuwa burudani kamili Pia anapenda kusikiriza mziki ya ukuangalia firamu Jambu nanafanya ni pumziki na kufraia muda wandani bila haraka.

Napendelea kutumia mbinu kadhaa za kulinda mwili na ngozi yangu ili kuepuka madhara ya jua kwanza napenda kuvaa koti nyepesi, kofia na miwani ya jua Pili napendelea kutumia screen na kutumia cream au losheni ya sunscreen kwenye SPF inafaa Napenda tatu napenda kuepuka kutoka kwa jua kali.

Rangi napendelea zaidi ni rangi ya buru Buru ni rangi ya utulivu na amani, inatoa isi ya za kirefu na utulivu wakili mwana nyingi na penda kuyona hapa na pale kwenye mazingira ya sili kama vile anga wakatu wa mchana, bahari au mtomonye, majisabi Angaria ya buru inaniuma na kunipa isi ya utulivu Ikifanana na haria kukumzika na kuondoa msongo wa mawazo.

Ndio, (inaudible)sana kwa sababu ya, kwa sababu wanatoa furaha na hisiya ya utulivu wa moyo watoto wana nguvu za kipekee, kuchega, kucheza na kuendeleza burudani Jambo linalo nafanya muda, uriopita na uwe wafuraha na kupendeza Napenda mchezo, m kucheza mchezo ya kimwili kama kugusa, kucheza kucheza na kwa viwaja au mchezo ya mpira mdogo kwani husaidia watoto kuwa na afya njema na kina kina kuna nifanya pia niwe na nguvu za ki.

Napendelea kufanya asubui mapema kabla kuanza shuguli za siku sababu kuu ni kwamba asubui mwili uko safi ni shati iko juu na kufanya mazoezi kuna saidia kuamsha mwili na akili kwa siku mzima mazoezi ya asubui husaidia pia kuchangia afya bora kuongeza nguvu na kuboresha muheko wa akili.

Jinsi ninavyopenda kuwasiliana na watu, napendelea kutumia njia ya wazi, ya heshima, na yenye uwazi Kwanza napenda kuzungumza ana kwa ana, wakati ni jambo muhimu, au linalohitaji maelezo ya kina Pili ni pia kutumia ujumbe mfupi, au baruapepe kwa mawasiliano yasiyo ya dharura Tatu, napenda kutumia mitandao ya kijamii.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi Kwa sababu kuu ni kwamba habari mtandaoni zinafika haraka zina chaguo kubwa ya vyanzo na zinaweza kuwa kusahisha mara moja Hii inarahisisha kupata taarifa za haraka kuhusu matukio ya ndani na nje nchi Si tu mara mbali kila wakati ninapokuwa na muda.

Kuna vipengere kadhaa vinavyo husiana na ufanisi furaha na utulivu wa wafanyi kazi mazingira yenye usafi mpangilio na vifaa vinavyo faa ufanyakazi kuwa rahisi na kufanya mtu asikie vizuri nafasi safi na inayopangwa, na nafasi safi na iliyopangwa vizuri kusaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Napendelea kuchangia kwa njia mbalimbali zinazoongeza ustawi wa watu na mazingira ya kuhishi Napenda kushiriki katika mashughulii za kusaidia watu wengine kama kusaidia watoto au wazewee walio kwa katika hali ngumu Napenda kushiriki katika elimu na kuelimisha wengine kuhusu afya usafi na matumizi bora ya rasilimali.

Kwa kawaida mimi hujaribu kuunda neno siri ambalo ni gumu kubashiri lakini rahisi kwangu kukumbuka Napenda kuchanganya herufi kubwa, ndogo, namba na alama ili kufanya iwe ngumu kuvunjika Mara nyingi hutumia sentensi ninayojua vizuri kisha naibadilisha kwa vifupisho chenye mchanganyiko wa alama.

Ndiyo, nimewahi kununuwa tiketi za tukio na kawaida ninapofanya hivyo, hupendelea kufanya mchakato mapema ili kuepuka presha ya dakika za mwisho. Mara nyingi hutumia majukwaa ya mitandaoni ambayo ninaamini usalama wake kwa sababu ni rahisi kulinganisha bei, kuchagua viti nzuri na kupata udhibitisho papo hapo.

Na kuboresha michakato ya kazi huwa naanza kwa kuchunguza hatua zote ili kuona zinapochelewesha au kuongeza kazi bila sababu Napenda kuuliza maswali muhimu kama vile kipengelee gani hakihitajiki au ni wapi kuna kurudia rudia Baada ya hapo utumie mbinu rahisi kama kupanga kazi kwa vipaombele kutumia zana za kidigitali za kurahisisha mawasiliano na kuweka muda maalumu kukamilisha jukumu.

Mimi hupendelea mazingira ya kazi yaliyo tulivu yenye mpangilio mzuri na yanawezesha kuzingatia majukumu bila usumbuvu mwingi Napenda sehemu ambayo mawasiliano ni ya wazi, watu wanaheshimiana na kila mtu anajua jukumu lake mazingira yenye nafasi ya kujifunza, kujaribu mawazo mapya na kutoa maoni pia unifanya unifanya nifanye kazi vizuri zaidi.

Kwa kawaida sipangi kuenda sinema kwa ratiba maalum, lakini hupenda kuenda mara moja moja kulingana na muda na aina ya filamu iliyo onyesha Mara nyingi huenda labda mara moja moja kwa mwezi au hata kila baada ya miezi michache hasa kama kuna filamu mpya ambayo imenivutia au ipo maoni mazuri.

Kwangu sela ya kampuni ambayo naiyona muhimu zaidi ni ile inayolinda ustawi na wafanyikazi na kuhakikisha uwazi katika maamuzi. Napenda sela inayoeleza wazi haki na wajibu wakila mtu pamoja na jinsi. Kampuni inavyoshugulikia maswala kama usalama kazini, mawasiliano na usawa wa fursa.

Tunda langu la kupendeza ni parachichi, napenda kwa sababu lina ladha nzuri, laini, na linaweza kutumika kwanjia nyingi, kama kwenye saladi, sandwich na hata kama dipi. Lakini pili lina virutubisho, vingi vinavyo, faa kwa afya na mafuta mazuri yanayosaidia moyo, vitamini, na nyuzi nyuzi.

Mimi kwa kawaida natumia wifi kuliko data ya simu kwa sababu wifi huwa na kasi thabiti na haina gharama kubwa kama data ya simu. Napendelea wifi hasa kwa kazi zinazohitaji kuunganisha mtandaoni kwa muda mrefu kupakua faili kubwa. Na hata hivi wakati wifi haipo na sita thabiti nasusha data ya simu kama chaguo la dharura.

Juisi ya tunda naipenda zaidi ni ya machungwa napenda kwa sababu ina radha safi ya asari na kidogo chachu inayonipa nguvu na kunipa hisia za kuamka Pia juisi ya machungwa ina vitamin C nyingi ambayo ni nzuri kwa afya ya kinga ya mwili na utoa nguvu ya haraka.

Mwezi wa mwaka wanaopenda zaidi ni disemba Napenda kwa sababu ni mwezi wa furaha, sherehe na mapumziko kwa wingi Hii ni nafasi nzuri ya kuwa na familia marafiki na kusherekea mafanikio ya mwaka mzima Zaidi disemba kuwa na hali ya hewa yenye kupendeza katika semu nyingi ambayo hufanya shughuli za nje kuwa za kufraisha.

Kazi ambayo naidhamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia wengine kuelewa mambo magumu na kupata suluhisho Napenda kazi zinazotoma mchango wakweli kwa watu zinapowasaidia kufanya mamuzi sahihi au kupata maarifa mapya Pia ni nadhamini kazi inayoitaji ubunifu ustadi wa kufikiria kwa kina na ustadi wa kushirikiana na wengine.

Ndio, napenda hesabu, napenda hasa kwa sababu inanisaidia kushugulikia matatizo kwa njia ya mantiki na kwa mpangilio na hatua kwa hatua hesabu inanitia moyo kutafuta suluhisho sahihi, kuzingatia undani wa nambale na kuona muundo katika mambo yanayojitokeza Pia napenda, jinsi hesabu inavyotumiwa kanuni na mbinu mbali mbali zinazoweza kutumika kwenye maisha halisi.

Mara nyingi sipigi picha sana lakini napendelea kuchukua picha mara kwa mara wakati kuna tukio maarumu, manthari, nzuri au kitu Kinachonivutia kwa kawaida ninaweza kupiga picha mara moja kwa wiki au kila baada ya tukio muhimu Kwani napenda kila picha iwe na maana na siyo tu ya kupiga bila mpangirio.

Asubuhi ya leo nilianza kwa kupanga ratiba yangu ya siku, kuhakikisha majukumu muhimu na vipaumbele vimepangwa vizuri Baada ya hapo nilichukua muda kidogo kusoma habari za hivi punde na kuchunguza mabadiriko yote muhimu ya mazingira ya kazi. Nilipanga pia majibu baadhi ya maswali yaliyopewa kipaumbele cha juu.

Ndiyo, napenda kufuatiria matukio ya kimataifa kwa sababu ulimwengu umeunganisho sa zaidi sasa mambo ya nayotakea nchini, ingine yanaeza kuadhiri sisi, siki uchumi tu, bali pia kijamii na kisiasa Kupitia bali za kimataifa najifunza jua mabadiliko ya sera, migogoro, mabadiliko ya tabia nchi na masuara ya haki za binadamu na pia kuona jinsi maboresho ya teknolojia umafanikia kijamii yanavyo yanavyo tokana na mazo ya mataifa mingi.

Kusimamia kuliko kusimamiwa. Napenda kuchukua jukumu kupanga kazi na kuhakikisha kila kitu. Kinafanyika kwa mpangilio sahihi. Kusimama. Kusimamia kuna nipafursa kutumia ujuzi wangu wa kupanga kuongeza mchakato na kushirikiana wengine kwa njia bora ili kufanikisha malengo ya pamoja. Hata hivyo ni napenda pia kusimamiwa mara nyingine.

Ndiyo napenda mvua, napenda hasa wakati inanyesha polepole na kuleta utulivu wa kipekee, kukiwa na harufu ya udongo na majani Mvua hunipa hisia ya kupumzika na kutafakari na mara nyingine ufanya mazingira ya nje yawe mazuri kwa kusoma, kusikiliza mziki au kufikiria bila usumbuvu.

Nataka kustarehe napenda kufanya shuguli zinazoniweka katika hari ya utulivu na furaha Mara nyingi hupenda kusoma kitabu kizuri, kusikiliza mziki naupenda au kutazama firamu ya kuvutia. Pia napenda kutembea kidogo au kuwa nje kwenye asili, kwani kinanipa, amani na kunisaidia kupumzika kutoka msongo wa mawazo.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati kwanza hupanga majukumo kwa vipo mbele kuhakikisha kazi muhimu zinashughulikiwa kwanza, napanga ratiba ya kila hatua ya kazi na kuweka muda maalum wa kipengele ili kuepuka kuchelewa Pia hutumia mbinu za kupanga na kufuatilia maendeleo kama kuandika orodha ya kazi au kutumia zana za kidigitali za kufuatilia muda.